Swali la kama napenda kusimamia au kusimamiwa, linatengemea sana mazingira, jukumu nililo nalo na lengo la kazi inayofanyo. Ata hivyo, kwa ujumla napendelea zaidi kusimamia kuliko kusimamiwa. Ingawa ninaona thamani kubwa katika upande zote mbili, kila nafasi inafaida na changamoto zake, na zote huchangia ukuaji wa mtu binafsi na wa kikundi. Kwanza napenda kusimamia kwa sababu hunipa nafasi ya kuongoza na kuadhiri wengine kwa njia chanya. Kuwa msimamizi huniruhusu kupanga kazi, kugawa majukumu kwa haki na kusaidia wengine kufikia malengo yao. Ninapokuwa katika nafasi ya kusimamia, mimi huhisi uwajibikaji mkubwa na motisha ya kuhakikishe kila mtu anafanya kazi kwa ufanisi. Pia napenda kusikiliza mawazo ya wengine na kuyachanganya ili kupata suluhisho bora. Hali hii hunifanya nijisikia ninachangia moja kwa moja maendeleo ya timu au taasisi. Pili kusimamia hunisaidia kukuza ujuzi wa uongozi na mawasiliano. Kiongozi mzuri si yule anaye toa amri tu, bali ni yule anayahimiza, anaya shauri na anaya wawezesha wengine. Ninapo pata nafasi ya kusimamia, mimi hujifunza kuwa mvumilivu, mwenye haki na mwenye kuelewa tofauti za watu. Pia huongeza uwezo wangu wa kufanya maamuzi na kutatua migogoro. Haya ni mambo muhimu sana katika maisha ya kazi na hata ya kijamii. Hata hivyo, siwezi kusema kuwa sipendi kusimamiwa kabisa. Kusimamiwa kuna faida zake hasa katika mazigira ya kujifunza kazi mpya. Ninapokuwa chini ya usimamizi mzuri mimi hupata mwongozo, msaada na mrejesho unao nisaidia kuboresha utendaji wangu. Msimamizi mwenye uzoefu anaweza kunisaidia kuepuka makosa na kunielekeza katika njia ya sahihi. Katika hali hii kusimamiwa kuna kuwa fursa ya kujifunza na kukua. Pia kusimamiwa hunifundisha nidhamu na kuheshimu mamlaka, kufuata maelekezo, kueshimu ratiba na kutimiza majukumu kwa wakati mambo muhimu, kwa wakati ambao mambo muhimu katika kazi yeyote. Ninapo kubali kusimamiwa, mimi huonyesha kuwa ninaweza kufanya kazi kwa timu na kukubali maoni ya wengine. Hii hunisaidia kuwa mfanyakazi au mshirika mzuri zaidi na huongeza ufanisi wa kazi kwa ujumla. Kwa upande mwingine, changamoto ya kusimamiwa hujitokeza pale usimamizi unapo kuwa mkali kupita kiasi au usiona mawasiliano mazuri. Katika hali hii, mimi mtu anaweza kupoteza motisha au uhuru wa kufikiri. Ndiyo maana ninaamini kuwa usimamizi bora ni ule unaojengwa juu ya heshima, mawasiliano wazi na uaminifu. Usimamizi wa aina hii hufanya hata walioko chini ya uongozi, wajisikia kudhaminiwa. Lakini mtu akisimamiwa vizuri, anafanya kazi vile inavyofaa. Kwa sababu ya uhuru na nafasi ya kuongoza, ninakubali kuwa kusimamiwa pia nisehemu muhimu ya safari ya maendeleo. Kila nafasi ina mchango wake na mtu anaye fanikiwa ni yule anaweza kusimamiwa vizuri na pia kukubali kusimamiwa kwa unye nyekevu ambapo inapoitajika.

Mara nyingi ninacheza na watu wa karibu nami, hasa marafiki, wanafamilia, na wakati mwingine watu ninaokutana nao kupitia shughuli za kijamii au michezo ya pamoja. Kucheza kwa mtazamo wangu, si tu swala la kushinda au kushindwa. Bali ni njia ya kujenga uhusiano, kupumzika kiakili na kufurahai muda pamoja na wengine. Ndio maana napendelea kucheza na watu wanaoelewana, ninaoelewana nao na tunaoelewa thamani ya burudani na heshima Mimi ninacheza mara nyingi na marafiki zangu wa karibu Hawa ni watu ninaoshirikiana nao katika maisha ya kila siku, iwe ni shuleni, kazini, au katika jamii ninayoishi Tunapopata muda wa ziada mimi hupenda kucheza michezo mbalimbali kama michezo ya ubao, michezo ya video au hata michezo ya nje kama mpira. Kucheza na marafiki hunifanya nijisikie huru zaidi kwa sababu kuna uelewano na urafiki wa dhati. Pia michezo hii hutupa nafasi ya kucheka, kushindana kwa afya na kusahau msogo wa mawazo kwa maisha ya kila siku. Ninapenda pia kucheza na wanafamilia wangu. Kucheza na ndugu au jamaa huimarisha sana uhusiano wa familia. Wakati wa michezo, tofauti za umri au majukumu husahaulika. Na kila mtu huwa sawa, tunaweza kucheza michezo rahisi kama karata, draft, au hata michezo ya jadi. Nyakati hizi hunikumbusha umuhimu wa familia na mshikamano. Pia hunisaidia kuwafahamu wanafamilia wangu kwa undani zaidi. Kwa sababu wakati wa kucheza, watu huonyesha tabia zao za ukweli kama uvumilivu, ucheshi na ushindani. Pia kuna nyakati ninacheza na watu wapya ninaokutana nao kupitia michezo ya michezo au shughuli za kijamii. Kwa mfano katika viwanja vya michezo au majukwaa ya michezo mtandaoni, unaweza kukutana na watu tofauti kutoka maeneo mbalimbani. Kucheza na watu hawa hunipa nafasi ya kujifunza tamaduni tofauti, mitazamo mipya na hata kupata marafiki wapya. Ingawa hatujuani sana mwazoni, mchezo hutumika kama daraja la mawasiliano na urafiki. Kucheza na wengine pia hunisaidia kukuza ujuzi wa kijamii kama mawasiliano, ushirikiano na uvumilivu. Wakati mwingine, si kila mchezo huenda kama ulivyopangwa na ulivyopangwa, pia kuna changamoto au kutokubaliana. Hata hivyo, kucheza na watu mbali mbali, hunifundisha jinsi ya kuthibiti hisia, kuheshimu maoni ya wengine, na kushughulikia ushidani kwa njia chanya. Haya ni mafunzo muhimu ambayo yanatumika pia katika maisha ya kawaida. Napenda kucheza na watu wanaochukulia mchezo kama burudani, si kama chanzo cha ugomvi. Ninapendelea mazingira yenye furaha, kicheko, na kuheshimiana. Wakati lengo ni kufurahia muda pamoja, hata kushindwa hauwezi kuwa jambo mbaya. Badala yake kunakuwa funzo au kichekesho cha kukumbuka baadaye. Kwa ujumla mimi, ninacheza mara nyingi na marafiki wanafamilia. Na wakati mwingine watu wapya, kwa sababu kila kundi, lina mchango wake katika kunipa furaha na uzoefu tofauti. Kucheza hunipa nafasi ya kuimarisha mauhusiano, kupumzika na kufurahia maisha Kwangu mimi, muhimu zaidi si nani unacheza naye Bali tu ni namna unavyocheza kwa heshima, furaha na mshikamano.

Ndio, napenda kuoga kwa maji ya moto, asa katika nyakati fulani za siku na hali maalum za hewa. Kuoga kwa maji ya moto kwangu, si swala la usafi pekee, bali pia ni jia ya kupumzisha mwili na akili, bada ya siku defu iliyojaa shuguli bali bali. Maji ya moto unipa hisia ya faraja na utulifu ambao ni vingumu kuipata kwa nyingine. Kwanza kabisa napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu unisaidia kupunguza huchofu wa mwili. Baada ya kufanya kazi zito kusimama kwa mda murefu au kufanya mazowezi, mwili huwa humechoka na misuli himekaza. Maji ya moto husaidia kulengeza misuli, misuli hiyo kupunguza maumifu madogo na kunifanya nijisikia mwepesi zaidi. Mara nyingi, baada ya kuwoga kwa maji ya moto, mimi huisi kama mzigo humeondolewa mwilini mwangu. Kuwoga kwa maji ya moto unisaidia kupumzika kiakili. Wakati maji ya moto yanapo mwagika juu ya mwili, mawazo mengi yanakua kichwani upungu wa taratibu ni wakati ambao napenda kukaa kimya nikifuta pumzi ndefu na kuwache mawazo ya siku ya chujia mwenyewe. Hali hii unisaidia kupunguza msogu wa mawazo na kunipa nafasi ya kujitafakari. Kupande huu, kuwoga kwa maji ya moto ni kama tiba dogu ya akili na pendelea maji ya moto zaidi wakati wa hali ya hewa ya baridi au mfua. Katika nyakati kama hizi, kuwoga kwa maji baridi kunaweza kuwa kugumu na kuzababisha mwili kujisikia vipaya. Maji ya moto husaidia kufanya mwili uwe na joto, kuboresha mzugu kwa damu na kunifanya nijisikia uruzaidi. Hata wakati wa asubui ya baridi, kuwoga kwa maji ya moto hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na hari. Hata hivyo, ninafahamu pia kuwoga kwa maji ya moto kupita kiasi, kunaweza kuwa na madhara, kwa mfano maji ya moto sana ya naweza kukawusha gozi au kufanya hiwe nyeti ndiyo maana hujaribu kutumia maji yenye joto la wastani si ya moto kupita kiasi pia si kila wakati napendelea maji ya moto kuna nyakati hasa wakati wa joto kali ampapo maji ya baridi hunipa nafuu zaidi kwa upande mwingine kuwoga kwa maji ya moto kabla ya kulala unisaidia sana kupata usingizi mzuri Bada ya kuoga, mwili huwa umetulia na akili imetulia Jambo linalo raisisha kulala haraka Hii himekua sehemu ya ratiba yangu ya jioni Asa ninapoisi nimechoka sana au nina mawazo mengi Kuoga kwa maji ya moto hunisaidia kuachana na shuguli za siku na kujianda kwa mapu mziko ya usiku Zaidi ya yote, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri binafsi. Ni mda wangu binafsi wakujijali na kujipa thamani. Katika dunia ya haraka na majukumu mengi, kupata dakika chache za kuoga kwa maji ya moto ni kama zawadi dogo kwa nafsi yangu. Hivyo basi mimi napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu ya manufaa yake kwa mwili na akili. Nigawa ubadilisha kuligana na hali ya hewa na maitaji ya mwili maji ya moto ya na nafasi ya peke katika maisha yangu ya kila siku.

Ninapoanza muradi mpya wa kazi, mimi hufuata hatua kadhaa muhimu zinazonisaidia kuweka msingi imara wa mafanikio. Kuanzisha muradi si jambo la kukurupuka, bali linahitaji mipango, uelewa wa malengo, na ushirikiano mzuri. Jia ninayotumia hunisaidia kupunguza changamoto, kuongeza ufanisi na kuhakikisha kuwa kazi inakwenda katika mwelekeo sahihi tangu mwanzo. Kwanza kabisa mimi huanza kwa kuelewa lengo kuu la muradi. Mimi hujiuliza maswali muhimu kama muradi huu unalenga kutatua tatizo gani. Nani atanufan atanufaika na matokeo yake na ni mafanikio gani yanayotarajiwa Kupitia hatua hii mimi hupitia maelezo zaidi ya muradi kwa makini kusoma nyaraka husika na wakati mwingine kuzungumza na wadau muhimu uelewa huu hunisaidia kuwa na picha wazi ya kile kinachotakiwa kufanywa Pia mimi huandaa mpang mpango wa awali wa muradi Apo huweinishe shughuli kuu, muda hunaohitajika kwa kila kazi na rasili mali zitakazo tumika. Mupango hunisaidia kugawanya muradi katika sehemu dogo dogo zinazoweza kusimamiwa kwa urahisi. Pia huweka fipaombele ili nijue ni kazi hipi, zianze ku za kwanza na zipi zifuate. Atuwa hii huzuia mukanganyiko na kuchelewa kwa kazi. Tatu, mimi huunda au kushirikiana na timu ya kazi. Kama muradi hunaitaji watu wengi, uwakikishe kila mmoja anaelewa jukumu lake na hanachotarajiwa kufanya. Mawasiliano ya wazi ni muhimu sana katika atuwa hii. Mimi huandaa mikutano ya muanzo hili kujadili malengo, ratiba na matarajio ya pamoja. Pia huhimiza ushirikiano na kubadilishana mawazo. Kwa sababu mafanikio ya muradi utengemea juhudi za pamoja, ne pia mimi huweka ratiba na vigezo vya kufuatilia maendeleo. Hii hunisaidia kufahamu kama muradi unaendelea kulingana na mpango au kama kuna marekebisho yanayohitajika. Kupitia vigezo hivi, ninaweza kupima maendeleo kutambua changamoto mapema na kuchukua hatua za haraka pia huweka mda wa tadhmini za mara kwa mara ili kuhakikisha ubora wa kazi unazingatiwa. Ninapozingatia utekelezaji mimi hujaribu kuwa na unyumbufu miradi mingi ukumbane na changamoto zisizotarajiwa kama mabadiliko ya mahitaji au upungufu wa rasilimali. Badala ya kufunjika moyo, nimi huangalia changamoto hizi kama fursa za kujifunza na kuboresha binu. Uwezo wa kubadilika hunisaidia kudumisha muelekeo na kufikia malengo hata katika mazingira maalum mangumu. Atimaye, tangu mwanzo wa muradi mimi huzingatia ubora na mawasiliano endelefu. Hii huwa wazi kupokea maoni na kushauri na ushauri kutoka kwa wengine. Pia hii hunisaidia kuboresha kazi na kuhakikisha matokeo yanakidhi, matarajio ya wadau. Pia huweka kumbukumbu za hatua mbalimbali za muradi ili ziwe iliziweze kurejia muhimu baadaye. Ninaanza muradi mpya wakazi kwa kupanga kwa makini, kushirikiana na wengine na kufuatilia maendeleo kwa karibu. Jia hii hunipa ujasiri, hupunguza hatari na huongeza uwezekano wa kufanikisha muradi wa mafanikio.

Katika maisha ya kila siku, ninatumia programu mbali mbali, mara nyingi kulingana na mahitaji yangu ya kazi, nawasiliana, kujifunza na burudani. Kiteknolojia imekua sehemu muhimu ya maisha ya kisasa, na programu hizi hunisaidia kurahisisha shuguli nyingi, ambazo hapo awali zingechukua muda mwingi na juhudi kubwa. Matumizi yangu ya programu hayalengi ya anasa pekee, bali yanalenga ufanisi, mawasiliano bora na maendeleo zaidi. Kwanza kabisa ninatumia sana programu ya mawasiliano, programu kama WhatsApp, Telegram, hizi hunisaidia kuwasiliana kwa haraka na familia, marafiki na watu wa kazi. Kupitia programu hizi ninaweza kutuma ujumbe, kupiga simu za sauti au video na kushiriki nyaraka muhimu. Mawasiliano haya hunifanya nijisikie karibu na watu, karibu na watu wangu ata kama tuko mbali kigeografia. Programu hizi ni muhimu sana hasa katika dunia ya leo ambapo mawasiliano ya haraka yanahitajika. Pili ninatumia mara nyingi programu za mitandao ya kijamii. Programu kama Facebook, Instagram na Twitter hunisaidia kupata habari za kila siku. Kufuatilia matukio ya kijamii na kujifunza mitazamo tofauti ya watu. Pia hunipa nafasi ya kushiriki mawazo yangu, kujifunza kutoka kwa wengine na kuburudika kwa kusoma au kutazama maudhui mbali mbali. Hata hivyo mimi hujitahidi kutumia programu hizi kwa kiasi ili zisinipotezee muda mwingi. Pia programu za kujifunza na taarifa ni miongoni mwa zinazotumia mara kwa mara. Programu kama YouTube, Google au majukwaa ya masomo mtandaoni hunisaidia kujifunza ujuzi mpya, kufanya utafiti na kupata maarifa mapya. Kupitia video za elimu, makala na mafunzo ya mtandaoni ninaweza kujiongezea maarifa bila kuenda darasani. Programu hizi unisaidia sana katika masomo na kazi. Hunifanya nijisikie kuwa ninakuwa kiakili kila siku. Ninatumia pia programu za kazi na uzalishaji programu kama "Microsoft Word" au programu za kupanga ratiba hunisaidia kuandika kazi. Kupanga mipango na kusimamia muda wangu vizuri Programu hizi hunirahisishia kushirikiana na wengine katika miradi kuhifadhi taarifa muhimu na kufuatilia maendeleo ya kazi zangu bila programu hizi, kazi nyingi zingekuwa ngumu zaidi na zisizo na mpangilio Pia ninatumia programu za burudani kwa mapumziko, Programu za kusikiliza mziki au kutazama filamu hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Mziki hunituliza akili. Wakati filamu au vipindi hunipa burudani na wakati mwingine mafunzo ya maisha. Pia burudani hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nguvu ya kuendelea na shuguli nyingine. Hata hivyo, ninatambua umuhimu wa kuthibiti matumizi ya programu, kutumia programu nyingi bila mpangilio kunaweza kupoteza muda na kuadhiri afya ya akili. Ndiyo maana mimi hujaribu kuweka mipaka, kuchagua programu zenye manufaa zaidi na kuchukua mapumziko kutoka kwenye skrini inapohitajika. Kwa jumla, ninatumia programu hizi, programu hizi maanake zinanisaidia kuwasiliana, kujifunza, kufanya kazi na kuburudika. Zinapokuwa zikitumika kwa busara, huwa chombo, muhimu sana cha kuboresha maisha na kufikia malengo yangu.

Ndiyo, mimi napenda kusoma maoni mtandaoni, ingawa hufanya hivo kwa huangalifu na kwa kuchagua haina ya maoni ninayosoma. Kusoma maoni ya watu wengine hunipa mtazamo mpana kuhusu mandabali pale, unisaidia kuelewa hisia na mawazo ya jamii. Na wakati mwingine hunipa maarifa mapia, ambayo singe yapata kwa kusoma taarifa rasmi pekee. Hata hivyo, ninaamini kuwa si kila maoni mtandaoni yanafaa kuchukuliwa kama ukweli kamili. Hiyo maana ninayachunja kwa busara. Kwanza kabisa napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kuona mitazamo tofauti. Kwenye mitandao ya kijamii tofauti za habari au majukua ya majadiliano, watu hutoka katika mazingira, tamaduni na uzuefu tofauti. Kusoma maoni yao unisaidia kuelewa jinsi watu wanavyofikiri kuhusu maswala fulani kama siasa, elimu, afya au burudani. Hii hunipanua mawazo na kunifanya nijifunze kuvumilia tofauti za maoni. Pili, maoni mtandaoni mara nyingi hunisaidia kufanya maamuzi bora. Kwa mfano, ninapotaka kununua bidhaa, kuangalia filamu, au kutumia huduma fulani. Kusoma maoni ya watu waliowahi kuitumia hunipa mwanga juu ya ubora wake. Maoni chanya na hasa hunisaidia kupima faida na hasara kabla ya kufanya uamuzi. Kwanjia hii, maoni mtandaoni yanakuwa chanzo muhimu cha taarifa za vitendo. Kusoma maoni yao hunisaidia kuelewa jinsi watu wanavyofikiri kuhusu maswala fulani kama siyasa, elimu, afya au burudani. Si kila mtu huandika kwa nia njema, wengine huandika kwa hasira, hupendelewa au kwa lengo la kuchochea migogoro. Kuna maoni yenye lugha kali, taarifa zisizosahihi au chuki. Ndio maana ninajifunza kusoma kwa busara, kuepuka kubebwa na hisia na kuchunja taarifa kwa kutumia akili ya kina. Ninapenda pia kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunipa fursa ya kujitafakari. Wakati mwingine maoni ya watu wengine hunifanya nijitadhmini na kujiuliza maswali kuhusu msimamo wangu. Je, ninakumbaliana nao kwa nini? Je, nina hoja za kutetea mtazamowangu? Mchakato huu hunisaidia kukuza uwezo wa kufikiri kwa kina na kujenga hoja zangu kwa uthabiti. Kwa upande mwingine, napenda zaidi kusoma maoni yenye heshima na hoja za msingi. Maoni yanayojengwa juu ya uzoefu, ushahidi au mantiki hunivutia zaidi kuliko yale ya matusi au kejeli. Ninapokutana na majadiliano yenye heshima, mimi huhisi kuwa mtandao unaweza kuwa jukwa nzuri na kujifunza na kubadilisha mawazo. Kusoma maoni mtandaoni hunisaidia kuelewa mwenendo wa jamii. Maoni yanaweza kuonyesha hisia za watu kuhusu the ukio fulani, sera, au mambadiliko ya kijamii. Hii hunipa picha ya hali halisi ya jamii. Tofauti na taarifa rasmi ambazo wakati mwingine huweza kuficha hisia za watu kawaida. Hata hivyo mimi hujaribu kueka mipaka katika kusoma maoni mtandaoni. Kusoma maoni mengi sana hasa yale hasi kunaweze kuchosha akili au kuleta msongo wa mawazo. Ndio maana huchagua mda maalum na kuepuka kujihusisha sana na mabishano yasiyonatija. Kwa ujumla napenda kusima maoni mtandaoni kwa sababu hunipa maarifa, mitazamo mipya na msaada katika kufanya maamuzi. Lakini hufanya hivyo kwa uangalifu, busara na nidhamu nikitambua kuwa si kila kilichoandikwa mtandaoni ni sahihi au chenye manufa.

Katika safari yangu ya kazi, nimepata mafanikio mbali mbali ambayo yamenijenga kitaaluma na kunipa uzoefu muhimu wa maisha. Mafanikio haya hayakuja kwa urahisi, bali yalitokana na juhudi, nidhamu, kujifunza kutokana na makosa na ushirikiano mzuri na watu wengine. Kila hatua ya mafanikio imeniongezea hujasiri na kunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Kwanza kabisa mojawapo ya mafanikio makubwa niliopata kazini ni kuongeza ufanisi na ubora wa kazi yangu. Nilipoanza kazi kulikuwa na changamoto za kupanga muda na kukamilisha majukumu kwa wakati. Kupitia kujifunza kupanga ratiba na kuweka vipaumbele niliweza kuboresha sana utendaji wangu. Atua hii ilisababisha kazi kukamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyo kubalika. Jambo lililo nifanya niaminiwe zaidi na wakubwa wangu kazini. Nimefanikiwa kujifunza na kukuza ujuzi mpya wa kitaaluma. Katika mazigira ya kazi, nimepata fursa ya kushiriki mafunzo, warsha, na kujifunza kwa vitendo kutoka kwa wezangu wenye uzoefu. Ujuzi huu umenisaidia kufanya kazi kwa njia bora zaidi, kutumia teknolojia kwa ufanisi na kutatua matatizo kwa ubunifu. Mafanikio haya yamenifanya niwe rasilimali muhimu ndani ya timu ninayofanya kazi nayo. Nimefanikiwa kushirikia na vizuri na wenzangu wa kazi. Mafanikio kazini si ya mtu mmoja, bali ni matokeo ya kazi ya pamoja. Kupitia mawasiliano mazuri, heshima na kusikiliza maoni ya wengine, niliweka niliweza kujenga huusiano mzuri na wenzangu. Ushirikiano huu uliwezeshe miradi kukamilika kwa mafanikio na kupunguza migogoro isio ya lazima. Pia hulifanya mazingira ya kazi, yawe ya amani na yenyemotisha. Mojawapo ya mafanikio ninayajivunia ni kupata kutambuliwa kwa juhudi zangu, kupitia bidii na kujituma. Nilipata pongezi au kuthaminiwa na wakubwa wangu au wateja. Kutambuliwa huku kulinipa hamasa kubwa na kunionyesha kuwa kazi yangu ina dhamani. Ingawa sifikirii tu mtu kama lengo kuu, kutambuliwa hunipa hisia ya kuridhika na kuthibitisha kuwa nipo katika mwelekeo sahihi. Pia nimefanikiwa kushugulikia changamoto na kuyageuza kuwa fursa. Kazini changamoto hazikosekani, iwe ni shinikizo la mda na rasilimali chache au makosa ya kibinadamu. Badala ya kukata tamaa, nilejifunza kukabiliana na changamoto kwa utulifu na busara, mafanikio ya kushinda changamoto hizi yamenijengea uwezo wa kustaimili presha na kufanya maamuzi sahii ata katika hali ngumu. Kwa upande wa uongozi, nimefanikiwa pia kuongoza au kushiriki katika miradi midogo, hupata nafasi ya kusimamia kazi au kusaidia wengine kulinifundisha uwajibikaji, uongozi na umuhimu wa kuamasisha watu. Hata kama haikuwa nafasi rasmi ya uongozi, uzoefu huu umenisaidia kukuza ujasiri na uwezo wa kuongoza kwa mfano. Hatimae mafanikio yangu makubwa zaidi kazini ni hukuwai binafsi na kitaaluma. Leo ninavyoelewa mpana zaidi wa kazi yangu, ninaujasiri zaidi wa kushughulikia majukumu mapya, na nina mtanzamo chanya kuhusu kazi na maisha kwa ujumla. Mafanikio haya yamenifundisha kuwa, safari ya kazi ni mchakato wa kujifunza unaoendelea.

Kwa matumizi yangu ya kila siku ya indaneti, mimi hutumia wi-fi na data ya simu, lakini kwa kiwango tofauti kulingana na mazigira na maitaji. Kila jia inafaida na changamoto zake na nimejifunza kuzitumia kwa busara. Ili kua kikisha napata muunganisho mzuri wa indaneti bila usubufu mkuwa. Kwa ujumla napendelea wi-fi zaidi lakini data ya simu ni muhimu hasa pale Wi-Fi inapokosekana. Kwanza kabisa, Wi-Fi ndio ninayotumia mara nyingi zaidi. Sababu kubwa ni kwamba Wi-Fi huwa na kazi, huwa ya kasi, zuri na gharama yake ni nafuu ikilinganishwa na data ya simu nikiwa nyumbani, kazini au sehemu zenye mtandao wa wi-fi napenda kuitumia kwa shughuli zinazoitaji internet ya muda mrefu kama kutazama video kufanya utafiti mtandaoni, kushusha faili kubwa au kufanya kazi na masomo. Wi-fi hunipa uhuru wa kutumia interneti bila kuwa na wasiwasi wa data kuisharaka. Pili, wi-fi unifuraisha, uniraisishia kufanya kazi kwa ufanisi. Ninapokua nafanya kazi zinazoitaji umakini kama kuandika nyaraka, kuhudhuria mikutano ya mtandaoni, au kushirikiana na wengine kupita kupitia majukwa ya kazi, wifi hunipa muunganisho dhabiti zaidi. Kukatika kwa mtandao ninapokwam unapokua marachache, hii hunisaidia kuzingatia kazi bila kufurugwa. Hii ni muhimu sana hasa katika dunia ya sasa ambapo teknolojia imekua sehemu ya kazi nyingi. Ata hivyo data ya simu inanafuasi ya kemuhimu sana katika maisha yangu. Ninaitumia hasa ninapokuwa safarini, nje ya nyumba au maeneo ambayo hayana wifi. Data ya simu hunipa uhuru wa kuunganishwa na indaneti popote nilipo. Kwa mfano, ninapoitaji kuwasiliana harakam kupitia Whatsapp, mimi hutafuta taarifa muhimu, au kutumia ramani mtandaoni data ya simu huwa suluhisho la haraka na la kuaminika. Napenda data ya simu kwa sababu ya uraisi na hupatikanaji wake, auhitaji neno siri wala kusubiri kuunganishwa kama ilifyo kwa wifi za umma. Mara tu ninapowasha data, tayari niko mtandaoni Hii ni muhimu sana katika hali ya dharura au pale ninapoitaji taarifa kwa haraka Pia katika maeneo yenye wifi dhaifu, data ya wifi, data ya simu wakati mwingine huwa na kasi bora zaidi Hata hivyo, ninaitaji kuthibiti matumizi ya data ya simu Kwa sababu, inaweza kuwa ghali ikiwa inatumika kwa uangalifu Ninapokua natumia data ya simu, huepuka kutazama video ndefu, au kushusha faili kubwa. Adala yake, mimi huasha huacha shughuli izo adi nipate wifi. Hii hunisaidia kuokoa gharama na kutumia data kwa mambo muhimu tu. Kwa upande mwingine, wifi pia inachanga moto zake. Wakati mwingine mtandao wa wi-fi unaweza kua wapolepole kukatika na kuwa na watu wengi wanaotumia kwa wakati mmoja. Pia wi-fi uwa, pia wi-fi za umma zinaweza kuwa na changamoto za usalama. Ndio maana hua mwangalifu ninapotumia hizo wi-fi kwa maeneo za umma. Asa ninapofanya mambo nyete kama kuingia kwe nye akaundi binafsi.

Swalila kama ningependa kurudi ujana ni swali ambalo linachochea tafakari ya kina kuhusu maisha, uzoefu na mabadiliko yanayo kuja kadri mda unafyo pita. Ujana ni kipindi cha kipekee katika maisha ya binadamu. Kipindi cha nguvu nyingi, ndoto pana na maamuzi mengi ya kwanza. Kwa kuzingatia ilo ningependa kusema kwamba ndio ningependa kurudi ujana. Lakini si kwa sababu kila kitu kilikuwa bora kuliko sasa Bali kwa sababu ujana huna nafasi ya kipekee ya kujifunza na kujijenga Kwanza kabisa ujana ni kipindi changuvu na afya mwili huu na uwezo mwili huu uko na uwezo mkubwa kufanya kazi ngumu bila kuchoka haraka kuamka asubui na mapema kufanya mazoezi kusafiri kwa miguu mirefu au hata kulala masaa ma chache bila kuadhiri afya. Hii hili kuwa jambo la kawaida kurudi ujana. Manake kurudi ujana kungeleta fursa ya kudhamini zaidi. Afya kufanya maamuzi bora kuhusulishe mazoezi na mtindo wa maisha. Jambo hambalo wengi utambua umuimu wake wakiwa watu wazima. Ujana pia huna ambatana na uhuru wandoto. Kipindi hiki mtu huota mbila mipaka, unahota ukiwa daktari, muandisi, musanii, au hata kubadilisha dunia. Hakuna hofu kubwa ya kushindwa. Kwa sababu majukumu bado ni machache, kurudi ujana kungekuwa nafasi ya kuota tena kwa ujasiri. Lakini safari hii kwa busara zaidi, tofauti ni kwamba kwa uzoefu wa sasa. Doto zingepangwa vizuri na kufuatwa kwa mikakati madhubuti Ata ifyo, sikila kitu kuhusu ujana ni chepesi Ujana pia huja na makosa mengi ya maamuzi watu wengi ufanya maamuzi kwa isia kuhusu marafiki, mausiano, masomo na hata matumizi ya muda Diyo mana wazo lakurudi ujana linafutia zaidi Ikiwa mtu angekua na maarifa ya sasa ingekua nafasi ya kuepuka makosa yaliyoumiza kuchangua marafiki wanao jenga na kutumia muda katika mambo yenye manufaa ya muda mrefu kama elimu, ujuzi na nidhamu binafsi. Zaidi ya hayo ujana na kipindi cha kujitambua ni wakati ambao mtu huanza kuuliza maswali kama mimi ni nani ni nadhamana gani na nataka nini maishani. Maswali haya wakati mwingine uleta mkanganyiko na shinikizo. Asa kutokana na matarajio ya jamii. Kurudi ujana kungekuwa fulsa ya kujikubali mapema, kujithamini na kuelewa kwamba silazima kila mtu afuate jia moja ya maisha iliafanikiwe. Kwa upande mwingine kuna uzuri wa ukuwaji na ukomaafu. Unaokuja baada ya ujana. Maisha ya sasa uleta utulifu wakia kili, ufahamu wakina na uwezo wakushugulikia chagamoto kwa hekima. Ndiyo maana kurudi ujana pekee bila kubaki na maarifa ya sasa kusingekuwa na maana sana. Thamani ya ujana inaonekana zaidi mtu anapoutazama kutoka hatua ya utu uzima. Niki malizia ningependa kusema kurudi kwa ujana kwangu ni kwa masharti ikiwa ningebaki na busara, uzoefu na maarifa nilio nayo sasa. Ujana ni begu ya maisha ya baadae jinsi unavyo itunza uamua mafuno yako. Kurudi ujana kungekuwa sio kukimbia sasa bali kupata nafasi ya pili ya kujenga msingi imara wa maisha na wenye maana mafanikio na amani ya ndani.

Kuadhimisha au kusherehekea mafanikio ya timu ni jambo muhimu sana katika kujenga mshikamano, motisha na utamaduni mzuri wa kazi au michezo. Mafanikio ya timu si ushindi pekee, bali ni mapani matokeo ya juhudi za pamoja, uvumilifu na ushirikiano wa kila mshiriki. Kwa hiyo, namna ya kusherehekea mafanikio, hayo inapaswa kuwa kesi dhamani ya umoja na heshima kwa kila mtu aliye shiriki. Kwanza kabisa, kutambua mchango wa kila mshiriki ni hatua ya msingi katika sherehe za mafanikio ya timu. Hii inaweza kufanyika kwa maneno ya pongezi hadharani, barua ya shukrani, au kikao maalumu cha kutambua juhudi za watu binafsi. Kila mtu iwe ni kiongozi, mshauri au mshiriki wa kawaida anahitaji kujisikia kuwa mchango wake umetambuliwa hili huongeza kujiamini na kuwafanya wajisikie kuwa wenye sehemu muhimu ya timu. Pili, kukutana pamoja kusherehekea huimarisha uhusiana wa kijamii, timu inaweza kupanga chakula cha pamoja, matembezi, au shughuli ya burudani kama michezo au mziki. Shughuli hizi huondoa mipaka ya kikazi na kuwafanya wanatimu kuwasiliana kwa urahisi zaidi. Wakati wa sherehe kama hizi, watu hucheka kubadilishiana hadithi za safari yao na kukumbuka changamoto walizo shinda pamoja. Tatu, kutafakari safari ya mafanikio ni sehemu muhimu ya sherehe. Badala ya kuangalia matokeo pekee, timu inaweza kukumbuka hatuwa walizo pitia, makosa walioyafanya na masomo waliojifunza. Tafakari hii huongeza hekima ya pamoja na kuwasaidia wanatimu kuelewa kuwa mafanikio hayaji kwa bahati bali kwa nidhamu mawasiliano mazuri na uvumilifu. Hii pia huweka msingi mzuri wa mafanikio ya badaye. Pia kutoa zawadi au alama ya kumbukumbu ni njia nzuri ya kuadhimisha mafanikio. Zawadi hizi hazihitaji kua ghali, zinaweza kuwa vyeti, vikombe, fulana zenye lebo ya timu, au hata picha ya pamoja. Alama hizi huwapa wanatimu, kitu cha kukumbuka ushindi wao na kuwahamasisha kuendelea kujituma. Zaidi ya dhamani ya zawadi, ujumbe uliopo nyuma yake ndiyo muhimu zaidi. Pia kuwapa wanatimu nafasi ya kupumzika baada ya kazi ngumu ni. Aina ya sherehe yenye dhamani mafanikio mara nyingi huja baada ya kipindi kirefu cha shinikizo na juhudi kubwa. Kuwaruhusu watu wapumzike kuchukua likizo fupi na kupunguza mzingo wa kazi kwa muda mfupi ni ishara ya kudhamini juhudi za. Hii husaidia kurejesha nguvu na kuzuia uchovu wa muda mrefu. Zaidi ya hayo, sherehe za mafanikio zinapaswa kuambatana na maono ya mbele. Baada ya kusherehekea, ni timu ni muhimu kuwakumbusha wanatimu kuwa mafanikio hayo ni hatuwa moja tu katika safari ndefu. Hii husaidia kuepuka, kuridhika, kupita kiasi na badala yake kuendelea kujiboresha. Kiongozi anaweza tumia nafasi hii kueleza malengo mapya na kuhamasisha timu kuyafikia kwa hali ile ile. Hivyo basi nikimalizia, mimi ningependa kusema nasherehekea mafanikio ya timu kwa kutambua mchango wa kila mtu, kushirikiana katika sherehe za pamoja na kuweka mtazamo wa mbele. Sherehe za aina hii hujenga umoja, huongeza motisha na hufanya mafanikio ya timu kuwa chanzo cha nguvu na mskumo wa mafanikio na matumaini makubwa zaidi ya siku zijazo.

Swali hili la kupenda chakula cha haraka linafungua mjadala mpana kuhusu mtindo wa maisha, afya na ladha binafsi. Chakula cha haraka kinachojulikana kama fast food ni aina ya chakula kinachoandaliwa kwa muda mfupi na hupatikana kwa urahisi katika mikahawa au vibanda mbalimbali. Kwa upande wangu, ningesema kwamba napenda chakula cha haraka kwa kiasi, lakini napendelea kukila kwa tahadhari na busara. Kwanza sababu kubwa inayofanya chakula cha haraka kuvutia ni urahisi wake. Katika maisha ya kisasa yenye ratiba zenye shughuli nyingi, watu wengi hawana muda wa kuandaa chakula nyumbani kila siku. Chakula cha haraka huokoa muda hasa wakati wa mchana kazini, safarini au unapokuwa umechoka. Kuagiza chakula kilicho tayari, ndani ya dakika chache ni suluhisho linalowavutia watu wengi. Na hili ndilo linalonifanya kukidhamani katika nyakati fulani. Pili, chakula cha haraka kina ladha inayovutia. Mara nyingi hutengenezwa kwa viungo vinavyoongoza ladha kama mafuta. Chumvi na viungo mbalimbali vinavyosisimua ulimi. Vyakula kama chipsi, kuku wa kukaanga au pizza vina ladha ambayo. Watu wengi huipenda. Ladha hii hufanya chakula cha haraka kuwa chaguo la kufurahisha. Hasa unapojihisi unataka kujiburudisha au kubadilisha aina ya chakula unachokula kawaida. Hata hivyo licha ya faida hizo kuna changamoto za kiafya. Zinazohusishwa na chakula cha haraka Mara nyingi huwa na mafuta mengi, sukari na chumvi kupita kiasi Huku ukiwa na virutubisho vichache kama vitamini na nyoze nyoze Ulaji wa mara kwa mara, wa chakula cha aina hii unaweza kusababisha matatizo ya afya kama unene kupita kiasi shinikizo la damu kisukari na magonjwa ya moyo Hivyo basi mimi sipendi kukifanya chakula cha haraka kuwa sehemu ya kawaida ya mlo wangu wa kila siku. Zaidi ya hayo napendelea chakula cha nyumbani kwa sababu kinaandaliwa kwa uangalifu na kina uwiiano mzuri wa virutubisho. Chakula cha nyumbani hunipa huru wa kuchagua viungo bora kupunguza mafuta ya na chumvi na kuhakikisha ni napata mboga na matunda ya kutosha. Ingawa kinahitaji muda na maandalizi. Faida zake kwa afya ya muda mrefu ni kubwa zaidi kuliko urahisi wa chakula cha haraka. Mtazamo wangu kuhusu chakula cha haraka umeadhiriwa na uewelewa wa afya na nidhamu binafsi. Napenda kujifurahisha mara kwa mara kukula chakula cha haraka lakini sikuruhusu tamaa ya ladha kutawala maamuzi yangu. Kula kwa kiasi na kuchagua chaguo bora kama vile chakula kilichochomwa badala ya kukaangwa sana au kuongeza saladi, hiyo inasaidia kupunguza adhari hasi. Kwa upande mwingine chakula cha haraka pia kina nafasi ya jamii mara nyingi watu hukila wakiwa na marafiki au familia kama sehemu ya sherehe ndogo au matembezi ya pamoja. Katika hali hii, chakula cha haraka huwa zaidi ya mlo. Huwa ni sehemu ya uzoefu wa kijamii na furaha. Hili hunifanya kukiona kama chakula cha burudani zaidi kuliko chakula cha lazima. Iwe basi nikihitimisha napenda chakula cha haraka kwa kiasi na kwa busara. Nakithamani kwa urahisi na ladha yake. Lakini siwezi kupuuza athari zake za afya kwa afya. Kwangu usawa kati ya kufurahia chakula cha haraka mara chache na kula chakula bora cha nyumbani mara nyingi ndiyo bora yao. Kuishi maisha yenye afya na furaha.

Katika dunia ya leo ambapo teknolojia inabadilika kwa kasi, watu wengi ukumbana na uamuzi wa kusasisha vifaa kama simu, kompyuta au vifaa vingine vya kielektroniki. Kwa upande wangu, ningesema kwamba niinasasisha vifaa vyangu kwa mpangilio na kwa sababu maalum Si kwa kufuata mtindo pekee kwanza kabisa mimi kigezo kikubwa na inacho, kinacho amua muda wa kusasisha kifaa ni utendaji wake. Kama kifaa bado kinafanya, kazi vizuri, kina kasi inayo kubalika na kinakidhi mahitaji yangu ya kila siku, sioni sababu ya kukibadilisha haraka. Kwa kawaida, kifaa kinaweza kudumu kati ya miaka miwili hadi mitano kulingana haina yake na namna kinavyotumiwa. Kwa mfano, simu ya mkononi huenda ikahitaji kubadilishwa baada ya miaka michache, ilhali kompyuta inaweza kudumu muda mrefu zaidi. Pili usalama wa mfumo ni jambo muhimu, linalonifanya kufikiria kusasisha kifaa au programu zangu. Wakati kifaa kinapokosa masasisho ya usalama kutoka kwa mtegenezaji, huwa hatari zaidi kwa mashambulizi ya mtandaoni au virusi. Katika hali kama hiyo, hata kama kifaa bado kinaonekana kufanya kazi vizuri, ninalazimika kufikiria kusasisha au kubadilisha kifaa ili kulinda taarifa zangu binafsi na kazi zangu muhimu. Pia ninasasisha vifaa vyangu kuligana na mahitaji mapya, mahitaji ya kiteknolojia, ubadilika kadri majukumu yanavyoongezeka. Kwa mfano, kama kazi au masomo yanahitaji programu zito zaidi, kasi kubwa ya kuchakata data na au uwezo bora wa kuifadhi taarifa, basi kusasisha kifaa huwa jambo la lazima. Hapa, uamuzi hauongozwi na anasa bali na ufanisi natija. Hata hivyo siwezi kupuuza kipengele cha gharama, vifaa vya kisasa mara nyingi ni ghali na kubadilisha mara kwa mara kunaweza hadhiri bajeti. Ndiyo maana napendelea kupanga matumizi yangu kwa busara, kuifadhi kifaa vizuri, kufanya matengenezo ya mara kwa mara na kutumia masasisho ya programu ilikuongeza muda wa matumizi ya kifaa kilicho hii unisaidia kupunguza gharama zisizo za lazima. Aidha ninazigatia hadhari kwa mazigira. Kusasisha vifaa mara kwa mara husababisha taka za kielektroniki ambazo ni hatari kwa mazingira. Na kwa kuendelea kutumia kifaa hadi pale inapobidi kweli kukibadilisha ninachangia kwa kiasi kidogo kulinda mazigira. Pia ninapabadilisha kifaa napendelea kukiuza au kukitua kwa mtu mwingine badala ya kukitupa. Kwa upanda mwingine ninahakikisha kuwa masasisho ya programu yanafanyika mara kwa mara. Ata kama sifanyi mabadiliko ya kifaa chenyewe masasisho ya programu unisaidia kupata vipengele vipya, kuboresha usalama na kuongeza ufanisi bila gharama kubwa. Hii ni njia rahisi na ya haraka ya kusasisha matumizi ya teknolojia bila kubadilisha kifaa chote. Hivyo basi mimi nasasisha vifaa vyangu, sio kwa ratiba kali bali kulingana na hali ya alisi. Utendaji, usalama, mahitaji, gharama na mazingira ni mambo makuu yanayoniongoza. Mutanzamo huu unisaidia kutumia teknolojia kwa busara, kuyaepuka matumizi ya kupita kiasi na kuhakikisha kuwa vifaa vyangu vinaendelea kunihudumia kwa ufanisi katika maisha ya kila siku.

Swalila unawasiliana vipi na wafanyi kazi wenzako ili ni mhimu sana katika mazigira ya kazi kwa sababu mawasiliano mazuri ndiyo msingi wa ushirikiano, ufanisi na mafanikio ya pamoja. Jia ninazotumia kuwasiliana na wafanyi kazi wezangu ulenga uwazi, heshima na kuelewana ili huakikisha kazi zinafanyika kwa uraisi bila mgogano isio ya lazima. Kwanza kabisa mawasiliano ya hana kwa hana ni jia ni nayo idhamini sana pale inapoweze kana. Ukutana uso kwa uso unisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi zaidi. Kwa sababu lugha ya mwili, sauti na sura ya uso uchangia sana kuelewa ujumbe. Katika mazungumuzo ya hana kwa hana ni raisi pia kusikiliza maoni ya wengine kuuliza maswali ya papo hapo na kutatua changamoto kwa haraka. Jia hii hujenga huaminifu na usiano mzuri katika kati ya wafanyakazi. Pili ni natumia mawasiliano ya maandishi kama barua pepe, ujumbe mfupi au majukua ya kazi mtandaoni. Jia hii ni muhimu sana pale ambapo tarifa zinaitaji kurekodiwa au kushirikiwa kwa watu wengi kwa wakati mmoja. Barua pepe husaidia kuwasilisha tarifa rasmi kama ratiba majukumu au maamuzi muhimu. Ujumbe mfupi nao ni mzuri kwa mawasiliano ya haraka yanayo itaji majibu ya muda mfupi. Katika juhudi za kikundi, ninapendelea mikutano ya mara kwa mara, mikutano hutoa nafasi ya kujadili maendeleo ya kazi, changamoto zinazo jitokeza, na mipango ya badae. Katika mikutano hii, ninakikisha, ninashiriki mawazo yangu kwa heshima na kusikiliza maoni ya wengine bila kuwakatiza. Mawasiliano ya wazi katika mikutano kusaidia kila kitu, kila mtu kuelewa malengo ya pamoja na wajibu wake. Ninazigatia sana kusikiliza kwa makini kama semehu ya mawasiliano. Mawasiliano siyo kuzungumuza peke, bali pia ni kusikiliza. Ninapo wasiliano na wafanyi kazi uwezangu, ninajitaidi kuelewa mutanzamo wao hata kama unatofautiana na wangu. Hii husaidia kuepuka migogano na ujenga mazigira ya heshima na kushirikiana Haitha, ninatumia mawasiliano ya kimandili na ya kujenga Ninapotua murejesho au ushauri, mimi najitahidi kufanya hivyo kwa njia chanya na yenye lengo la kuboresha Sio kukosea kwa kuumiza, nikikosea nikotayari kukubali na kujirekebisha Jambo linaloimarisha uaminifu na mawasiliano ya wazi kazini katika mazigira ya kazi ya kisasa teknolojia imekuwa sehemu muhimu ya mawasiliano Ninatumia zana na za mkutano wa video mifumo ya usimamizi wa kazi na majukua ya kushirikia na file Zana hizi unisaidia kuwasiliano na wafanyi kazi wezangu Hata pale tulipa mbali kimwili na kuhakikisha kazi zinaendelea bila vikwazo Mwisho mimi na kikisha kuwa mawasiliano yangu ya naendana na muktada na adhira namna ninafvyo wasiliano na mfanyi kazi mwazangu inaweza kutofautiana na namna ninafvyo wasiliano na musimamizi hao mtega kuelewa tofauti hizi unisaidia kuchagua lugha, mtindo na njia sahii ya mawasiliano Hivyo basi mawasiliano haya mazuri ujenga timu, Himara uangeza ufanisi wa kazi na huleta mazigira ya kazi yenye mushikamano na mafanikio.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali na kuku, hasa pale kinapoandaliwa kwa uangalifu na ladha ya kipekea. Mlo huu ni wa kawaida kwa watu wengi, lakini kwangu una maana ya pekee kwa sababu unaunganisha ladha, urahisi na kumbukumbu zuri ya jamii na kifamilia. Kila ni napokula wali na kuku nahisi faraja na kuridhika, si kwa tumbo tu, bali pia kwa hisia. Kwanza kabisa ninapenda wali kwa sababu ni chakula kinachotosheka na kinachokwenda na vyakula mbali mbali. Wali unaweza kupikwa kwa njia tofauti. Wali wa kawaida, wali wa nazi, wali wa kukaanga au pilau. Kila aina inaladha yake ya kipekee. Wali pia hunipa nguvu za kutosha kuendelea na shughuli za siku zima. Jambo linanonifanya ni uone kama chakula cha msingi kisicho chosha haraka. Kuku kwa upande mwingine ni chanzi kizuri cha protini na ni rahisi kupika kwa mtindo tofauti. Ninaweza kupika kwa kukaanga, kuchoma, kuchemsha au kutengeneza kama mchuzi wenye viungo vingi. Kuku aliyepikwa vizuri huwa laini, mwenye harufu zuri, na ladha inayovutia zaidi. Ninapounganisha na wali, mchanganyiko huo hunipa mlo kamili, unaotosheleza mwili na akili. Sababu nyingine inayofanya nikipende chakula iki ni urahisi kwa kukipata, wali na kuku hupatikana kwa urahisi nyumbani. Kwenye mikao ya kawaida au hata katika sherehe mbali mbali. Ni chakula kinachofaa kwa hafla nyingi. Iwe ni siku ya kawaida, mukutano wa kifamilia au sherehe maalumu. Uwepo wake katika matukio mengi hunifanya ni kizoe na kukithamini zaidi. Pia chakula hiki kinaniletea kumbukumbu zuri. Mara nyingi hukumbusha nyakati za kula pamoja na familia au marafiki. Hasa wakati wa sherehe au wikendi, harufu ya kuku unaochemka au wali unaopikwa wa amsha hisia za nyumbani na mshikamano. Kwa namna hii, chakula hiki huwa zaidi ya mlo. Huwa ni sehemu ya uzoefu, wa kijamii na kihisia. Kwa upande wa afya ninakipenda kwa sababu kinaweza kuwa chakula chenye uwiano mzuri wa virutubisho endapo kitapikwa kwa njia bora. Kuku hutoa protini muhimu kwa ukuwaji na huwa imara wa mwili. Huku wali ukitoa nishati. Nikiongeza mboga kama mchicha, maharagwe au saladi mlo huu unakuwa kamili zaidi kiafya. Hii hunifanya nijisikie vizuri nikijua ninakula kitu kinachonipa ladha na afya kwa pamoja. Aidha ninapenda kuwa na uhuru wa kubadilisha ladha na kuweza kuongeza pili pili viungo hao mchuuzi tofauti kulingana na hisia zangu siku hiyo. Wakati mwingine napenda ladha kali, wakati mwingine laini, uwezo huu wakubadilika hunifanya nisione mlo huu kuwa wakuchosha. Hata ni kila mara kwa mara. Kwa hitimisho, chakula ninachokipenda zaidi ni wali na kuku. Kinanivutia kwa latha yake, urahisi wa kupika, dhamani ya kiafya, na kumbukumbu zuri kinazoleta. Ni chakula kinachoniridishia kimwili na kihisia na ndicho kinachonifanya ni kitamani kurudi kukila tena na tena bila kuchoka.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa teknolojia ya kidigitali. Asa katika maeneo ya programu za kompyuta, uchambuzi wa tarifa na matumizi ya akili bandia. Katika ndunia ya sasa inayombandilika kwa kasi, teknolojia imekua sehemu muhimu ya karibu kila sekta ya maisha. Kujifunza ujuzi huu kungekua njia bora ya kujiendeleza binafsi, kuongeza fulsa za kazi na kuchangia maendeleo ya jamii. Kwanza kabisa ningependa kujifunza programu za kompyuta kwa kina zaidi. Programu kama Python, JavaScript au Java, hizo zote utuwa huwezu wa kutengeneza programu. Tofauti na mifumo inayo rahisisha kazi za kila siku. Ujuzi huu hunifutia kwa sababu hunipa uwezo wa kubadidisha mawazo kuwa suluhisho za halisi. Badala ya kuwa mtumiaji wa teknolojia pekee, ningependa kuwa mbunifu wa teknolojia mtu anayeweza kutatua matatizo kupita kanuni na mantiki. Pili, ujuzi wa uchambuzi wa taarifa ni eneo lingine ningependa kuli kujifunza. Kila siku dunia huzalisha taarifa nyingi sana, lakini si kila mtu anajua namna ya kuzitumia ipasavyo. Kujifunza jinsi ya kuchambua data, kuzitafsiri na kutoa maamuzi sahihi kungekua faida kubwa. Ujuzi huu unaitajika katika biashara, afya, elimu na hata serikali. Kwa kuwa na huwezo wa kuelewa data, ningekua katika nafasi zuri ya kusaidia kufanya maamuzi yenye msingi wa ushaidi badala ya hisia. Pia ninafutiwa sana na akili bandia, yaani Artificial Intelligence. Akili bandia ina uwezo wa kubadilisha namna tunavyofanya kazi, kujifunza na kuhishi. Ningependa kujifunza jinsi mifumo ya akili bandia inavyofanya kazi, jinsi ya kuitumia kwa uwajibikaji na jinsi ya kuitengeneza ili iwe na manufaa kwa jamii. Kwa mfano, akili badia inaweza kusaidia katika elimu kwa kutoa masomu yaliyo binafsishwa au katika hafya kwa kusaidia uchunguzi wa magonjwa. Kwa haraka zaidi, kujifunza ujuzi huu kungekua hatua ya kujiandaa kwa mstakabali wa teknolojia. Zaidi ya teknolojia, ningependa pia kujifunza ujuzi wa masiliano na uongozi. Ujuzi wakiufundi pekee haukamilishi mafanikio, uwezo wakueleza mawazo, kushirikiana na wengine na kuongoza timu ni muhimu sana. Kujifunza namna ya kuwasiliana kufanisi, kusikiliza kwa makini na kuamasisha wengine kungewangeza dhamani ya ujuzi wa kiteknolojia nilio nayo. Sababu kubwa inayonifanya nipende kujifunza hujuzi huu ni amu ya kujifunza maisha yote. Dunia haibaki pale pale na mtu anayejifunza kila wakati huwa na uwezo wa kuendana na mabadiliko. Kujifunza hujuzi mpya kunanisaidia kubaki mwenye mawazo mapya, kujiamini na kuwa tayari kwa changamoto mpya. Pia ujuzi huu ungekua wa manufaa na manufaa ya kijamii. Kwa kutumia teknolojia na maarifa niliopata, ningependa kusaidia wengine. Iwe ni kwa kufundisha, kubuni suluisho kwa chagamoto za kijamii, au kushiriki maarifa kwa jamii pana. Hii hunipa motisha ya ziada kujifunza kwa bidii na kwa lengo. Hivyo basi kujifunza ujuzi huu kungekua uwekezaji wa muda murefu katika maendeleo yangu binafsi na katika mchango wangu kwa jamii na kungenisaidia kuishi maisha yenye maana, ubunifu na.

Kupumzika ni sehemu muhimu sana ya maisha kwa sababu hunisaidia kurejesha nguvu za mwili na akili baada ya shughuli za kila siku. Bila kupumzika vizuri, mtu anaweza kuchoka haraka, kupoteza umakini na hata kupatwa na msongo wa mawazo. Ndiyo maana ninaweka mkazo mkubwa katika kutafuta njia mbalibali za kupumzika. Ambazo zinalingana na hali yangu, muda niliopo na mahitaji ya mwili na akili. Kwanza kabisa, njia mojawapo ninayotumia kupumzika ni kupumua kwa utulivu na kutafakari. Ninapopata muda hasa jioni au asubuhi mapema. Mimi hukaa mahali tulivu na kuzingatia pumzi yangu. Njia hii hunisaidia kutuliza mawazo, kupunguza msongo wa wa akili na kunipa amani ya ndani. Hata dakika chacha za kutafakari zinaweza kubadilisha hali ya siku mzima. Kwa sababu hii hunifanya nijisikie mwepesi kiakili. Pili, napumzika kwa kusikiliza muziki. Muziki una nguvu kubwa ya kubadili hisia. Wakati mwingine ninasikiliza muziki wa polepole na wa utulivu. Kama muziki wa ala au nyimbo zenye ujumbe wa kutiya moyo. Nyakati nyingine napendelea muziki wenye midundo ya furaha ili kuinua hali ya moyo. Kusikiliza muziki hunisaidia kusahau mawazo mazito na kuingia katika hali ya utulivu au furaha. Pia kusoma vitabu au makala ni njia nyingine ninayoipenda sana ya kupumzika. Kusoma hunichukua katika ulimwengu mwingine, hunipa maarifa mapya na kunipa mazungumzo ya kiakili kutoka kwa matatizo ya kila siku. Si lazima kila wakati nisome vitabu vizito, wakati mwingine hata hadithi fupi au makala rahisi hutosha kunifanya nipumzike na kufurahiya muda wangu. Mimi pia ninatumia mazoezi mepesi ya mwili kama njia ya kupumzika. Ingawa mazoezi huonekana kama kazi kwangu ni njia ya kuachilia msongo wa mawazo. Kutembea kwa miguu, kunyoosha misuli au kufanya mazoezi mepesi ya nyumbani hunisaidia kuboresha mzunguko wa damu na kunifanya nijisikie mchangamfu. Baada ya mazoezi mwili huwachilia homoni za furaha ambazo hunifanya nijisikie vizuri zaidi. Pia mimi napata mapumziko kupitia mawasiliano ya kijamii, kuzungumza na rafiki au mwanafamilia. Hata kwa muda mfupi, jambo hili hunipa faraja na kunifanya nijisikie kueleweka. Wakati mwingine hucheka pamoja au kushiriki, hadithi ndogodogo kunatosha kuondoa uchovu wa siku zima. Mahusiano mazuri ni chanzo kikubwa cha pumziko la kihisia. Zaidi ya hayo kupumzika kwa usingizi mzuri ni jambo nisilolipuuza. Ninajitahidi kulala kwa muda wa kutosha na kwa ratiba inayofanana kila siku. Usingizi hunirudishia nguvu, uboresha ya kumbukumbu na hunifanya niwe tayari kukabiliana na changamoto za siku inayofuata. Bila usingizi wa kutosha, hata njia nyingine za kupumzika huwa hazina ufanisi mkubwa. Hatimaye mimi napenda kujitenga kidogo na teknolojia wakati ninapumzika. Kuweka simu mbali kwa muda, kuepuka mitandao ya kijamii na kukaa kimya hunipa nafasi ya kujitazama na kufurahia wakati wa sasa. Hii hunisaidia kuepuka musongamano wa taarifa na kurejesha utulivu wa akili Hivyo basi ninaweza kujirejesha nguvu zangu, kudumisha afya ya akili na mwili na kuendelea na maisha kwa mtazamo chanya na wenye uwiano.

Kuandaa ripoti za kazi ni jukumu muhimu sana katika mazigira ya kikazi Kwa sababu ripoti hutumika kuwasilisha taarifa maendeleo, matokeo na mapendekezo kwa wasimamizi au wadau wengine ni njia ni nayotumia kuandaa ripoti za kazi inalenga uwazi, mpangilio mzuri na uelewa rahisi ili msomaji aweze kupata ujumbe muhimu bila shida Kwanza kabisa, hatua ya awali ni kuelewa lengo la ripoti. Kabla sijaanza kuandika mimi hujiuliza maswali kama, ripoti hii inalenga nini? Ni nani atakaye isoma? Inahitajika kutoa taarifa, tathmini, au mapendekezo. Kuelewa lengo hunisaidia kuchagua mutindo walugha, kina cha maelezo, na muundo unaofaa. Ripoti kwa anjili ya uongozi wajuu inaweza kuwa fupi na ya moja kwa moja. Ilihali, ripoti ya kiufundi inaweza kuwa na maelezo ya kina zaidi. Hatua ya pili ni kukusanya taarifa sahihi. Ninahakikisha nina kusanya takwimu, kumbu kumbu, na ushahidi unahusiana na kazi niliofanya. Hii inaweza kujumuisha matokeo ya shughuli, rekodi za mda, maoni ya wateja au taarifa kutoka kwa wanatimu. Taarifa hizi hupaswa kuwa sahihi na za kua minika. Kwa sababu ubora wa ripoti hutegemea sana ubora wa taarifa zilizo tumika. Baada ya kukusanya taarifa, ninaanza kupanga muundo wa ripoti. Kwa kawaida, ripoti yangu huwa na utangulizi, maelezo ya kazi, au shughuli zilizofanywa, matokeo au mafanikio, changamoto zilizokutana na mapendekezo. Muundo huu huu husaidia msomaji kufuatilia mawazo kwa urahisi na kuelewa ripoti bila kuchanganyikiwa. Pia hutumia vichwa vidogo ili kugawanya taarifa katika sehemu zinazoeleweka. Hatua inayofuata ni kuandika kwa lugha wazi na rasmi. Ninajitahidi kutumia sentensi fupi na maneno yanayo eleweka nikiepuka lugha tata isio ya lazima. Lengo langu ni kuhakikisha kuwa ujumbe unafika kwa urahisi ata kwa mtu asiye na utaalamu mkubwa katika eneo husika. Pale inapohitajika mimi hutumia jedwali, orotha, au takwimu ilikuwasilisha taarifa kwa uwazi zaidi. Pia ninazigatia uadilifu na uwiano katika ripoti. Siandiki mafanikio pekee, bali pia nataja changamoto na nafungufu yaliopo. Hii husaidia kutoa picha halisi ya hali ilivyo na kujenga uaminifu kwa msomaji. Changamoto ni napo zitaja, mimi huambatanisha na maelezo au mapendekezo ya namna ya kuzitatua. Badala ya kuziacha bila mwelekeo, baada ya kuandika rasma za kwanza, mimi ni nachukua mda wa kuhariri na kusahihisha. Hatua hii ni muhimu sana ilikuondoa makosa ya kisarifu, kisarufi, kurekebisha mtiririko wa mawazo na kuhakikisha taarifa zote ni sahihi. Wakati mwingine, mimi huomba pia maoni ya mfanya kazi. Wezangu ili kupata mtazamo wa pili kabla kuwasilisha ripoti. Hatimaye ninahakikisha ripoti inawasilishwa kwa njia inayofaa. Iwe ni kwa barua pepe, mfumo waki digitali, au nakala iliyo chapishwa. Kulingana na utaratibu wa kazi, pia ni nazigatia mda wa kuwasilisha ripoti. Kwa sababu ripoti iliyo chelewa hupunguza dhamani yake. Hivyo basi, njia hizi unisaidia kuwasilisha kazi yangu kwa ufanisi, kujenga uaminifu kazini, na kusaidia maamuzi bora ndani ya taasisi au shirika.

Napenda kufanya mambo mbali mbali nikiwa na marafiki zangu. Kwa sababu urafiki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kijamii na kihisia. Marafiki uleta furaha, msaada na kumbukumbu zuri zinazofanya maisha yawe na ladha zaidi. Mda ni nao tumia na marafiki au kuatua burudani bali pia wakujifunza, kupumzika na kujenga uhusiano imara. Kwanza kabisa mimi napenda kuzungumza na kushirikiana kushirikishana mawazo na marafiki zangu kukaa pamoja na kuzungumuza kuhusu maisha kazi, ndoto au hata mambo ya kawaida unisaidia kupunguza msongo wa mawazo mazungumzo haya unipa fulsa ya kusikia mitazamo tofauti kupata ushauri ni wakati mwingine kucheka hadi kusahau shida zote mawasiliano haya hui marisha hua minifu na mshikamano katiyetu Pili miminapenda kufanya shuguli za burudani kama kutazama filamu, kusikiliza mziki au kucheza michezo Wakati mwingine uangalia filamu nyumbani au kuenda cinema Jambo linalotupa na fasi ya kupumzika na kufurahia pamoja michezo kama soka, bao au michezo ya video utusaidia kushindana kwa afya na kuimarisha urafiki wetu kupitia furaha na vicheko. Pia ninapenda kutoka nje kwa matemezi, kwa matembezi au kula pamoja. Kutembelea maeneo mapya kama bustani, fukwe au mikahawa uongeza msisi mko na kuvunja ukawaida wa kilasiku. Kula pamoja ni shuguli ni nayo ipenda sana kwa sababu chakula uleta watu karibu. Tunapokaa mezani tunashirikiana andithi, vicheko na uzoefu unaoimarisha uhusiano wetu. Ninathamani sana kushiriki shuguli za kujenga na marafiki. Hii inaweza kuwa kujifunza ujuzi mpya kufanya mazoezi ya pamoja au kushiriki kazi zaki jamii kama usafi wa mazigira au kusaidia watu wenye huitaji. Shuguli hizi hunipafuraha ya kujua kuwa urafiki wetu au ishii kwenye burudani tu, bali pia unamchango chanya kwa jamii. Pia anapenda kusafiri au kupanga safari fupi na marafiki zangu inapoweze kana. Safari utupa fulsa ya kujifunza mambo mapya, kukambiliana na chaga moto pamoja na kuunda kumbu kubu zisizo saulika. Hata safari fupi ya siku moja inaweza kuimarisha urafiki na kuleta isia ya umoja na furaha. Zaidi ya ayo, ninapenda kuwepo kwa hajili ya marafiki zangu wakati wanapoitaji msaada. Urafiki wakweli au pimwi tu kwa furaha, bali pia kwa uwezo wakusaidiana wakati wachangamoto, kuwasikiliza, kuwapa moyo, au kuwasaidia kwa kadri ni wezafyo, unifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya maisha yao, na pia ufanya ivyo kwangu. Kwa upande mwingine, napenda pia kufurahia ukimia au mood wa kawaida. Nikiwa na marafiki, si lazima kila wakati tufanye jambo kubwa. Wakati mwingine, tunakaa pamoja, kunywa chai, na kuangalia mazigira jambo ambalo utupa amani na kuridhika. Urahisi huonyesha ukomafu wa urafiki wetu. Hivyo basi mambo haya unisaidia kujenga urafiki imara kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia maisha kwa njia yenye maana na furaha.

Ufugaji wa wanyama unaweza kuleta tafakari pana kuhusu maisha ya kijijini, mila na desturi, maadili na mtanzamo wa mtu binafsi kuhusu wanyama na matumizi yao. Mimi ningependa kusema kwa upande wangu, ndio nimewai kufunga mnyama. Na tukio hili liliniacha na masomo mengi muhimu kuhusu uwajibikaji wa na thamani ya maisha. Kwanza kabisa, Tukio la kufunga mnyama lilitokea katika mazigira ya kijamii na kifamilia. Hasa wakati wa sherehe au Tukio maalum. Katika jamii nyingi, kufunga mnyama kama kuku, buzi au ng'ombe ni jambo la kawaida. Asa wakatu wa sherehe, arusi au sikukuu za kitamadumu. Nilipokutana na jukumu hili mara kwa mara ya kwanza niliisi mchanganiko wa isia, ofu, wasiwasi, na pia amu ya kujifunza. Mwanzoni niliona tendo hilo kuwa ngumu kiisia. Kufunga mnyama si jambo la kawaida kwa watu wengi wa mjini au wale wasiozea maishi ya kijijini. Nilijikuta nikijiuliza maswali mengi kuhusu akili za wanyama na thamani za huwai. Hata hivyo nilipofundishwa kwa uangalifu na kwa watu waliobombea nilielewa kua lengo sio kuumiza bali ni kupata chakula kwa jia inayokubalika. Inayokubalika kijamii na kitamaduni. Wakati wa kufunga mnyama, nilijifunza umuimu wa kufanya jambo ilo kwa alaka na kwa heshima. Ili kuepuka mateso yasiyo ya lazima. Nilifundishwa kuwa ni lazima kuwa mtulifu, makini na kutumia jia sahihi. Uzoefu huu ulinifanya nitambue kuwa chakula tunachokula kina mchakato murefu. Unaohusisha juhudi, ujuzi na maamuzi mangumu Tukio ilo pia lilinifundisha kuthamini chakula zaidi Baada ya kushiriki katika kufunga mnyama Nilibadilisha mtanzamo wangu kuhusu ulaji wa nyama Nilijifunza kutotupa chakula hovyo na kuthamini kila kipande kinacholiwa Kwa sababu kinatokana na uai wa kiumbe hai Hili liliniongeza huwajibikaji katika matumizi ya raslimali. Hata hivyo ni muhimu kusema kuwa sio kila mtu yuko tayari au anapaswa kufunga mnyama. Kuna wakati ambao kwa misingi ya kimaadili, kidini au kiafia uchangia kutofanya hivyo. Mimi naheshimu mitanzamo yote hiyo. Kwa upande wangu, uzoefu huo aukunifanya niwe mkatili kwa wanyama. Bali ulinifanya niwe mwenye uruma zaidi na mwenye kuelewa mpana kuhusu mausiano kati ya binadamu na mazigira. Zaidi ya ayo, uzoefu huu ulinifundisha kuhusu utamaduni na mila za jamii. Katika baadhi ya jamii, kufunga mnyama ni sehemu ya mafunzo ya maisha asaa kwa vijana ili kuwafundisha uwajibikaji na ujasiri. Niliona jinsi shuguli hii inavyowaunganisha watu kwa sababu mara nyigi ufanywa kwa ushirikiano na kwa lengo la pamoja. Ivyo basi mi na uzoefu huo wakufunga wanyama wa kielimu na wa kiisia. Kufungaji wa wanyama umenifundisha kuthamini chakula, kueshimu huwai wa wanyama na kuelewa zaidi mila na desturi za jamii. Ni uzoefu unaobeba masomo mazito ambayo unifanya niwe mtu mwenye ufahamu na huwajibikaji zaidi katika maisha ya kila siku.

Kwa ujumla ninajihisi vyema kuhusu tathmini za kazi. iNgawa si kila wakati huwa rahisi au za kufurahisha. Tattmini za kazi zinachangamoto zake. Lakini pia zinamchango mkubwa katika kukuza ufanisi na maendeleo ya kitaaaluma. kWanza kabisa naona tathmini za kazi kama fursa ya kujifunza na kujiboresha. Kupitia tathmini napata nafasi ya kuelewa nguvu zangu na maneno ya nayohitaji maboresho. Maoni kutoka kwa msimamizi au kiongozi hunisaidia kuona mambo ambayo huenda sikuyatambua mwenyewe. Kwa mtazamo huu, tathmini sio ukumu bali ni mwongozo wakunisaidia kwa ufanyikazi bora zaidi. Hata hivyo, siwezi kuficha kuwa wakati mwingine tathmini huleta wasiwasi au hofu kidogo. Hii hutokea hasa pale ambapo, tathmini inahusishwa na nyongeza ya mshahara kupandishwa cheo au usalama wa ajira. Wasiwasi huu ni wakawaida kwa sababu kila mtu anatamani kutambuliwa kwa juhudi zake. Hata hivyo, minajifunza kuthibiti hisia hizi kwa kujiandaa vizuri na kuwa na mtazamo chanya. Ninapenda tathmini za kazi pale vina pofanywa kwa uwazi na haki. Tathmini yenye vigezo vinavyoeleweka mifano halisi ya utendaji na mawasiliano ya wazi hunifanya nijisikie kuheshmiwa na kuthaminiwa. Kinyume chake, tathmini isio eleweka au yenye upendeleo inaweza kumkatisha mfanya kazi tamaa. Kwa hiyo, hisia zangu kuhusu tathmini hutegemea sana namna zinavyo endeshwa. Pia, ninathamini tathmini zinazohusisha mazungumzo ya pande mbili. Badala ya kiongozi kuzungumuza pekee yake na penda pale ni napopewa nafasi ya kueleza mtazamo wangu. Changamoto nilizokutana nazo na mafanikio niliopata. Mazungumzo haya hunisaidia kujisikia kuwa sehemu ya mchakato. Sio mtazamaji tu hii hujenga uaminifu na kuboresha uhusiano wa kikazi. Kwa upande mwingine, tathmini za kazi hunisaidia kuweka malengo mapya. Baada ya kupokea mrejesho, huwa rahisi kupanga hatua za kuboresha utendaji wangu. Kwa mfano, kama tathmini inaonyesha ni nahitaji kuboresha ujuzi fulani na weza kupanga mafunzo au kujifunza zaidi. Hii hunipa mwelekeo na motisha ya kuendelea kujikaza. Hata hivyo, ninaamini kuwa tathmini za kazi zinapaswa kuwa endelefu siyo tukio la mara moja kwa mwaka. Maoni ya mara kwa mara husaidia mfanya kazi kujirekebisha mapema badala ya kusubiri tathmini ya mwisho. Ninapo pata murejesho wa wakati, ninajisikia kuungwa mkono na kuhamasishwa zaidi kufanya kazi kwa bidii. Kihisia, tathmini chanya hunipa furaha na motisha kwa sababu juhudi zangu zinatambuliwa. Tathmini yenye mapendekezo ya maboresho uhnipa changamoto ya kujituma zaidi. Hata kama mrejesho ni mkali kidogo ni kiona umetolewa kwania njema ni naupokea kama sehemu ya safari ya ukuwaji. Ingawa, hivyo basi ni kihitimisha ni kwamba ninahisi kwa ujumla vyema kuhusu tathmini za kazi. hAsa pale zinapofanywa kwa haki, uwazi na kwa lengo la kujenga.

Ndio, mimi napenda kucheza na watoto. Kwa sababu kucheza nao ni jambo linanopa furaha ya kipeke. Na kunifanya nitazame maisha kwa mutazamo raisi na safi zaidi. Watoto wana ulimwengu wao uliojqa ubunifu, kicheko, na mawazo yasiyo na mipaka. Wakati ninapokuwa nao, ninajifunza mengi kuhusu uvumilifu, upendo wa dhati, na umuhimu wa kufurahia mambo madogo madogo ya maisha. Kwanza kabisa mimi napenda kucheza na watoto kwa sababu. hIyo uleta furaha na kicheko cha kweli. Kicheko cha mtoto ni cha dhati na kisicho na hila. Tunapocheza michezo kama kukimbizana, kurusha mpira, au michezo ya kufikiria. Watoto huonyesha furaha yao bila kujizuia. Furaha hii unisaidia kusahau msongo wa mawazo wa watu wazima na kunifanya nijisikie huru na mchangamufu. Pili kucheza na watoto unipa nafasi ya kukuza ubunifu na mawazo mapya. Watoto wana uwezo wa kubadilisha kitu kidogo kuwa hadithi kubwa. Kijiti kinaweza kuwa upanga, sanduku linaweza kuwa gari, na chumba kinaweza kuwa ulimwengu wa ndoto. Ninapo shiriki micheza yao, mimi ujifunza kufikiri nje ya mipaka ya kawaida na kuachilia mawazo yangu ya ubunifu. Hii unisaidia hasa katika maisha ya kawaida na kazini. Mimi ninapenda kucheza na watoto kwa sababu ni njia ya kujenga uhusiano mzuri. Kupitia michezo, mtoto ujenga, uaminifu na ukarimu. Wanapo hisi kuwa mtu mzima anacheza, anacheza nao kwa dhati. Ujiona kuwa wanadhaminiwa na kusikilizwa. Hii uimarisha uhusiano kati yangu na watoto. Iwe ni wa kifamilia au wa kijamii. Aidha kucheza na watoto unipa fursa ya kufundisha maadiri kwa njia raisi michezo inaruhusu kufundisha, kushirikiana, kuvumiliana, kushinda na kushindwa na kufuata sheria kwa njia ya asili na isiyo ya kulazimisha Kupitia kucheza, watoto hujifunza somo muhimu bila hata kutambua kuwa wanajifunza Hii unifanya nijisikie kuwa na mchango chanya katika ukuaji wao. Pia kucheza na watoto unisaidia kuimarisha uvumilifu na huruma. Watoto wana viwango tofauti vya umakini na hisia. Wakati mwingine wanaweza kukasirika au kuchoka. Haraka. Kukabiliana na hali hizi kwa utulivu unifundisha kuwa mvumilivu na kuelewa hisia za wengine. Uzoefu huu unisaidia hata katika mahusiano na watu wazima. Zaidi ya hayo kucheza na watoto ni mazoezi mazuri ya mwili. Michezo mingi ya watoto ufisha kukimbia, kuruka na kuinama. Jambo linalosaidia mwili kusongea na kuwa na afya. Wakati huo huo unipa furaha bila hata kuhisi kama nafanya mazoezi na njia ya burudani na afya kwa pamoja. Pia kucheza na watoto hunikumbusha dhamani ya wakati wa sasa. Watoto hawaishi kwa mawazo ya jana au hofu ya kesho. Wanaishi katika wakati uliopo. Inapo kuwa nao mimi ujifunza kupunguza mawazo mengi na kufurahia wakati huo huo. Hii unisaidia kuboresha afya ya akili na kuwa na mtazamo chanya zaidi wa maisha. Kucheza nao si kupoteza muda, bali ni uwekezaji katika furaha mahusiano na ukuwaji wa kibinadamu kwa ujumla.

Kwa mtanzamo wangu, mimi nakambiliana na mabadiliko kazini. Kwa mtanzamo chanya, uwelewa na utayari wa kujifunza. Ata kama wakati mwingine si raisi, mabadiliko yanaweza kuleta ofu au wasiwasi. Lakini pia yanaweza kuwa fursa ya ukuwaji na maendeleo. Kwanza kabisa, ninapoona mabadiliko yanakuja kazini, ninajitahidi kuyakubali kisikolojia. Badala ya kuyapinga maramoja, mimi ujaribu kuelewa sababu za mabadiliko, mabadiliko hayo na malengo yanayotakiwa kufikiwa. Najua kuwa kupinga mabadiliko bila kuyafahamu kuna sababisha msongo wa mawazo na upunguza ufanisi. Kukubali kuwa mabadiliko ni sehemu ya maisha ya kazi, iyo unizaidia kujiandaa vizuri zaidi. Pili ninashugulikia mabadiliko kazini kwa kujifunza na kujiendeleza. Mabadiliko mengi huwambatana na binu mpya za kazi, teknolojia mpya au majukumu mapya. Katika hali hii, mimi huwa tayari kujifunza kwa kuudhuria mafunzo, kuuliza maswali au kujifunza binafsi. Mtazamo huu unisaidia kubaki kuwa na dhamani katika kazi yangu na kuepuka kuachwa nyuma. Tatu, mawasiliano ni muhimu sana. Ninapo kambiliana na mabadiliko kazini, ninajitaidi kuwasiliana wazi na viongozi wangu au wezangu ili kuelewa kinachotarajiwa. Kama nina wasiwasi au changamoto. Kama nina wasiwasi au changamoto, uwa sifichi bali nimi uzungumza kwa heshima. Mawasiliano mazuri iponguza hofu na ujenga kuelewa kwa pamoja katika tima. Haidha, ninajifunza kuwa mvumilivu na mnumbufu. Si mabadiliko yote uleta matokio ya haraka au mazuri maramoja. Wakati mwingine kuna kipindi cha mpito, ambacho kinaweza kuwa kingumu. Katika hali kama hizi, nimi ujipa muda wa kuzoea na kuchikumbusha kuwa hali itaimarika kadri muda unavyopita. Uvumilivu unizaidia kudumisha utulivu na kuepuka kukata tamaa. Pia, ninajitaidi kuona fursa zilizofichika katika mabadiliko. Mabadiliko yanaweza kufungua milango ya majukumu mapya, ujuzi mpya au hata kupandeshwa cheo. Ninapoyatazama kwa jicho la fursa badala ya tishio. Mimi huongeza motisha yangu ya kufanya kazi kwa bidii. Mtazama huu chanya unifanya niwe tayari kujaribu mambo mapia bila hofu kubwa. Zaidi ya hayo ninajali afya yangu ya akili na mwili. Wakati wa mabadiliko kazini mabadiliko yanaweza kuleta msungo wa mawazo Hivyo mimi ujitahidi kupumzika, kupanga muda vizuri na kutofta msaada inapo itajika mazoezi, mapumziko na mazungumzo na wakati ninawaamini unizaidia kudhibidi shinikizo la mabadiliko Pia nina dhamini usiano, ushirikiano wa timu wakati wa mabadiliko, kushirikiana na wezaangu, kubadilishiana uzoefu na kusaidiana unifanya nigisikia kuwa siko peke yangu katika mchakato timu enye mushikamano uweza kukampiliana na mabadiliko wa ufanisi zaidi kuliko mtu mmoja mmoja. Ivyo basi ingawa mabadiliko yanaweza kuwa na changamoto naamini yanamchango mkubwa katika ukuwaji wa mtu binafsi na maendeleo ya kitaaluma. Kupitia mabadiliko mimi ujifunza kuwa imara, mwenye nguvu na tayari kukambiliana na mustakambali wa kazi kwa ujasiri.

Kila asubuhi ninapoamka huwa na ratiba fulani ninayoifuata ambayo unisaidia kuanza siku yangu kwa utulifu, nidhamu na maandadizi mazuri ya kimwili na kiakili asubuhi ninapoamka mimi umshukuru mungu kwa uwai wa siku mpya. Hii hunipa amani ya moyo na mtanzamo chanya kabla ya kuanza shuguli zozote. Ninajikumbusha kuwa kile siku ni fursa mpya ya kujifunza. Kufanya vizuri zaidi na kurekibisha makosa ya jana. Shukurani hizi unisaidia kuwa na moyo wa kuridhika na matumaini. Baada ya hapo ninatandika kitanda changu ingawa ni jambo dogo naliona kuwa na umuhimu mkubwa Kutandika kitanda hunipa hisia ya nidhamu na mafandikio ya kwanza ya siku Pia huliifanya chumba kionekane nadhifu jambo linalonisaidia akili yangu kuwa tulifu na kupangika hatua inayofuata ni kuosha uso na kufanya usafi wa mwili, kupiga mswaki, kuosha uso, na wakati mingine kuoga unifanya nijisikie, nimeshaamka kikamilivu usafi unipa nguvu mpya na unisaidia kujiandaa kisaikolojia kwa majukumu ya siku. Mara nyingi maji baridi ya asubuhi hunipa msisimko na kunifanya nijisikie mchangamvu Bada ya hapo, mimi hufanya mazoezi mepesi kama kunyosha mwili kutembea kwa dakika chache na kufanya mazoezi ya kupumua. Mazoezi haya hunisaidia kuamsha mwili, kuboresha mzunguko wa damu na kupunguza usingizi uliobaki. Pia unisaidia kuwa na nguvu na umakini zaidi siku zima. Kisha mimi upata kifungua kinyo. Ninaamini kifungua kinywa ni mlo muhimu sana kwa sababu hutoa nishati ya kuanza siku. Mimi ujitahidi kula chakula chenye afya kama vile chai au uji mayai matunda au mkate. Kifungua kinywa kizuri unisaidia kuepuka uchofu wa mapema na unifanya niwe makini kazini au shuleni. Baada ya kula, mimi upitia mipango ya siku. Kuangalia ratiba yangu, kazi zinazo paswa kufanywa na vipau mbele vya siku hiyo. Kupanga siku mapema hunisaidia kutumia muda vizuri na kuepuka msongamano wa mawazo. Wakati mwingine, mimi huandika orodha fupi ya mambo ya kufanya ili nijikumbushe. Pia utenga mga muda mfupi wa kusoma au kujifunza jambo dhoba. Kama kusoma haya, nukuu ya motisha au habari fupi. Hii hunisaidia kuamusha akili na kuongeza marifa yangu taratibu njia nzuri ya kuanza siku kwa kujijenga kiakili. Kabla ya kuondoka au kuanza kazi za siku, mimi ujitayarisha kimaonekano kwa kufaa nguo safi na zinazofaa shuguli zangu. Kujiandaa vizuri, huniongezea kujiamini na kunifanya nijisikie tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Kwa ujumla, kile ninachofanya kila asubui, hunisaidia kuanza siku kwa nidhamu, utulivu na mtanzamo chanya. Ingawa wakati mwingine ratiba hubandilika kulingana na mazigira. Ninajitahidi kudumisha misingi hii ni kwa sababu inanisaidia kuwa mwenye ufanisi, mwenye furaha na mwenye malengo katika maishi ya kila siku.

Ninakumbuka mwalimu mmoja sana kutoka shule ambaye alikuwa na mchango mkubwa katika maisha yangu ya elimu na hata tabia yangu ya maisha kwa ujumla. Ingawa nilipitia walimu wengi, mwalimu huyu alijitofautisha kwa namna alivyo fundisha, alivyo jali wanafunzi na alivyo tuandaa kwa maisha ya baadae. Siyo tu kwa mitiani pekee. Mwalimu ninaye mkumbu. Mbuka zaidi alikuwa mwalimu wa kiswaili. Alikuwa mtu mwenye nidhamu. Lakini pia alikuwa na moyo wa upendo na uwelewa. Kila alipokuwa darasani. Alihakikisha kuwa wanafunzi wote wanashiriki bila kujali kiwango chao cha uwelewa. Alikuwa na uwezo wakufanya somo lionekane rahisi na lakuvutia. Hata pale lilipo onekana ngumu mwanzoni. Kitu cha kuanza kilicho nifanya ni mkumbuke sana ni mtindo wake wa ufundishaji. Hakutumia vitabu pekee. Bali alitumia mifano alisi kutoka maisha ya kila siku. Alitufundisha kwamba kupitia hadithi, mashairi na mijadala. Jambo lililofanyo somo la kiswahili, lionekane hai na lenya maana. Kwa sababu yake, nilianza kupenda kusoma na kuandika kwa bidii zaidi. Mwalimu huyu alikuwa msikivu na mwenye kujali. Alitambua kuwa kila mwanafunzi alikuwa na changamoto zake. Pale mwanafunzi alipokuwa anapata shida, hakumkemea, hakumkemea, bali alimsaidia kwa subira. Halikuwa tayari kubaki baada ya masomo ili kusaidia wanafunzi waliokuwa wanaitaji msaada wa ziada. Hali hii ilitujengea ujasiri na kujiamini. Zaidi ya hayo alitufundisha maadili na nidhamu sii masomo tu. Alisisitiza umuhimu wa heshima, uwaminifu na kufanya kazi kwa bidii. Mara nyingi alituambia kuwa elimu bila maadili hainamana. Maneno yake yameni yameni baki hadi leo na yameni saidia kufanya maamuzi bora katika maisha yangu ya kila siku. Nakumbuka pia jinsi alivyokuwa akitupongeza. Pale tulipofanya vizuri. Hongera zake zilikua chanzo kikubwa cha motisha. Alituonyesha kuwa juhudi dogo zinaweza kuleta mabadiliko makubwa Hii ilinifanya ni jitahidi zaidi Si kwa sababu ya hofu ya adabu Bali kwa sababu ya hamu ya kufanya vizuri Kwa upande mwingine alikuwa mkali kwa haki Alipenda nidhamu na hakuwa tayari kuvumilia uzembe au utovu wa heshma Hata hivyo, ukali wake ulikuwa wa kujenga, si wa kuumiza Tulijua kuwa alitaka tuwe watu bora Sio tu wanafunzi wanaofaulu mtihani Mwalimu huyu pia alinitia moyo napongundua vipaji vyangu alipongudua napenda kuandika alinipa nafasi ya kusoma kazi zangu mbele ya darasa Hili lilinipa ujasiri na kunifanya nione kuwa nina uwezo wa kufanya zaidi. Bila msaada wake, huenda nisingethamini kipaji hicho mapena. Hadi leo, ninapo kumbuka maisha ya shule. Sura ya walimu, ya mwalimu huyu ujitokeza akilini mwangu. Aliniacha ni alama isiyo futika katika safari yangu ya elimu na maisha. Ingawa muda umepita mafundisho yake bado yanaishi ndani yangu. Kwa hitimisho, mwalimu huyu alikuwa zaidi ya mwalimu. Alikuwa mulezi na muongozi wa maisha. Mchango wake umeendelea kuniongoza hadi waleo. Na nitamukumbuka daima kwa heshma na shukurani kubwa.

Mimi ningependa kusema ninapanga muda wangu na kupumzika na kufanya kazi usiku. Hivyo basi, hiyo inachangia pakubwa kudhamini nitakaa hadi saa ngapi hiyo usiku. Kwa ujumla, mimi nakaa kutoka saa tano hadi sas sita hapo usiku, ingawa kuna siku ninazolala mapema au kuchelewa zaidi kulingana na hali ilivyo. Ratiba yangu ya usiku hubadilika kulingana na kazi, mahitaji ya siku inayofuata, na afya yangu. Kwanza kabisa mimi napendelea kulala mapema, kadri inavyowezekana. Hasa siku ambazo nina majukumu mengi asubuhi. Kulala mapema hunisaidia kuamuka nikiwa na nguvu, umakini na hali zuri ya kihisia. Nimegundua kuwa nikilala mapema ninakuwa na tija zaidi siku inaofuata na napunguza uchovu wa mwili na akili. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo, mimi hulazimika kukaa hadi usiku wa manane. Hii hutokea hasa ninapokuwa na kazi za ziada, maandalizi ya ripoti, kusoma, au kumalizia majukumu ambayo sikuweza kuyafanya mchana. Katika hali kama hizi, ninaweza kukaa hadi saa saba au saa nane usiku, ingawa si desturi yangu. Wakati mwingine huwa ni lazima. Pia burudani na mapumziko, huathiri muda ninaokaa usiku. Baada ya siku ndefu ya kazi, wakati mwingine napenda kuangalia kipindi kifupi cha televisheni. Husoma au kutumia muda mtandaoni. Shughuli hizi hunisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Hata hivyo mimi hujaribu kuweka mipaka ili nisichelewe kulala kupita kiasi. Teknolojia imechangia kwa kiasi fulani kuchelewesha muda wa kulala. Simu za mkononi na mitandao ya kijamii zinaweza kumfanya mtu apoteze muda bila kutambua. Nimejifunza kuwa makini na matumizi ya simu kwa usiku kwa sababu mwanga wa skrini uadhili usingizi. Mara nyingi hujaribu kuweka simu pembeni angalau dakika kadhaa kabla ya kulala. Sababu nyingine inayoadhili muda ninao kaa usiku ni hali ya akili na hisia. Kuna siku ninapokuwa na mawazo mengi, au nikiwa na msisimko, jambo linalonifanya nichukue muda murefu kabla ya kulala. Katika hali kama hizi, mimi hujaribu kupumua kwa kina, kusikiliza muziki tulivu, au kusoma ili kutuliza akili. Pia ninazingatia afya yangu kwa ujumla. Ninatambua kuwa kukosa usingizi wa kutosha, kunaweza kuadhiri afya ya mwili, umakini, na hata hisia. Kwa hivyo mimi hujitahidi kuhakikisha napata angalau, saa saba hadi saa nane za usingizi kila siku. Hii unilazimisha kupanga ratiba yangu ya usiku kwa nidhamu. Kwa siku za mapumziko, au mwisho wa wiki, mimi huwa nalala kuchelewa kidogo, kuliko nikiwa nimechelewa kidogo, kuliko siku za kazi. Hii ni kwa sababu sina shinikizo la kuamka mapema, hata hivyo, hata katika siku hizo, mimi hujaribu kutochelewa sana ili kuepuka kuvuruga ratiba ya mwili wangu. Kwa hitimisho, mimi ukaa hadi saa tano au saa sita usiku kwa wastani. Lakini muda huu hubadilika kulingana na majukumu, burudani na hali ya kiafya. Ninajitahidi kudumisha usawa kati ya kazi, mapumziko na usingizi. Kwa sababu ninaamini, usingizi mzuri ni msingi wa maisha yanye afya na ufanisi.

Mchezo ni naopenda kutazama zaidi ni mpira wa miguu. Mpira wa miguu ni mchezo unaovutia sana. Kwa sababu unaunganisha watu warika, tamaduni na mataifa tofauti uku ukiwa na msisimko mkubwa na hiisi kali. Kila nina potazama mpira wa miguu nahisi kama nina shiriki sehemu ya jamii kubwa yenye shauku na mshikamana. Kwanza kabisa mimi napenda mpira wa miguu kwa sababu ya uraisi wake. Sheria zake ni rahisi kuelewa na huitaji fifa hafingi. Hii hufanya uwe mchezo unawezo kufuatiliwa na mtu yeyote ata asiye mtaalamu. Kuanzia mechi za mitaani hadi mashidana ya kimataifa. Mpira wa miguu hubaki kuwa mchezo wa watu wote. Sababu nyingine inayo nifanya nipende kutazama mpira wa miguu ni msisimko na hali ya kutotabirika. Dakika tisini za mchezo zinaweza kubadilisha matokeo wakati wowote. Mbao linaweza kufungwa gafla na timu iliokua inaonekana thaifu inaweza kushinda. Hali hii hunifanya nibaki makini tangu mwnazo adi mwisho wa mechi. Pia mpira wa miguu hunivutia kwa sababu ya kushirikiano na timu wa timu ni mchezo unahitaji wachezaji kufanya kazi kwa pamoja, kuwasiliana na kusaidiana Ninapowaona wachezaji wakishirikiana kwa pasi zuri au kupanga mbimu za pamoja Mimi huona somo kubwa kuhusu kazi ya timu na mshikamana Jambo linalonifundisha ata katika maisha ya kawaida na kazini Zaidi ya hayo mimi napenda kutazama mpira wa miguu kwa sababu ya vipaji vya wachezaji Kuna wachezaji wanaoonyesha ujuzi wa hali ya juu kama kupiga chenga pasi za akili na kufunga mabao mazuri Ujuzi huu hunipa burudani na kunifanya ni dhamini bidii na mazoezi yanayofanya ili kufikia kiwango icho. Mpira wa miguu pia una nguvu ya kuunganisha watu. Ninapokaa kutanzama mechi na marafiki au familia. Ni sisi huleta mazungumzo, vicheko na hata mabishano ya kirafiki. Watu wanaweza kuwa na mitazamo tofauti kuhusu timu wanazozipenda. Lakini mwisho wa siku mchezo huleta umoja na furaha ya pamoja. Pia mimi napenda kufuatilia mashindano makubwa kama kombe la dunia, ligi ya mabigwa ulaya na ligi za ndani. Mashindano haya huwa na hadhi ya kipekee na huleta msisimko wa hali ya juu. Kuona timu zikishindana kwa heshima na mataifa yakijivunia kunanipa hisia ya fahari na hamasa. Zaidi ya burudani, mpira wa miguu unifundisha mafunzo ya maisha kuna kushinda na kushindwa, kuvumilia presha na kusimama tena baada ya kuanguka. Ninapo waona wachezaji wakikabiliana na changamoto na kuendelea kupambana. Mimi hupata motisha ya kukabiliana na changamoto zangu binafsi kwa upanda mwingine. Ninajifunza pia nidhamu na heshima kupitia mpira wa miguu. Ingawa kuna ushidani mkali, heshima kwa waamuzi, wapinzani na mashabiki ni mwema. Mchezo huu unikumbusha kua ushindani unapaswa kuenda sambamba na maadili mema. Nikitimisha mpira wa miguu ndiyo mchezo ninaoupenda zaidi kutanzama kwa sababu ya urahisi wake msisimko, kazi ya timu, vipaji vya wachezaji na uwezo wake wakuunganisha watu. Huu ni zaidi ya mchezo ni burudani somo la maisha na daraja la kuleta watu pamoja.

Ndio Kuudhuria maonyesho ya sanaa ni uzoefu wenye dhamani kubwa na unao acha kumbu kumbu ya kipekee akilini iNgawa si kila mtu upata fursa ya kuenda mara kwa mara Kila ninapofikiria au kuelezea Uzoefu wa kuenda maonyesho ya sanaa Naona ni tukio linalo panua mawazo linaguza hisia na kufundisha kwa kina kuhusu ubunifu wa binadamu Mara ya kanza kuenda maonyesho ya sanaa nilijisikia mchanganyiko wa mshangao na udadisi Nilifutiwa sii tuna urembo wa michoro sanamu na kazi mbali mbali za mikono bali pia na hadithi silizo jivichificha nyuma ya kila kazi ya sanaa Kila mchoro au kazi ulikuwa na ujumbe wake Uliofungwa katika rangi, maumbo na mitindo tofauti. Hii ilinifanya nitambue kuwa sana si mapambo tu. Bali ni lugha inayozungumza bila maneno katika maonyesho ya sanaa nilifurahia aina mbalimbali za sanaa kama vile uchoraji, uchongaji, picha. Na hata sanna ya kisasa inayotumia vifaa vya kila siku kuwasilisha ujumbe. Kila haina ilikuwa na mvuto wakwe Baaddi ya kazi zilinifanya nitabasamu nyingine zilinifanya nitafakari kwa kina na zingine zilininguza kihisia Kwa sababu ziliusiana na maisha alisi, jamii au historia Kipengele kingine kilichonivutia ni maelezo ya wasanii kuhusu kazi zao kusoma au kusikiliza maelezo haya Kulinisaidia kuwelewa nia ya msanii changamoto walizopitia na ujumbe alitaka kuwasilisha Hii ilinifundisha kuwa sanaa ni matokeo ya safari ya dunia matokeo ya safari ya ndani ya msanii hisia zake na mazingira yanayo mzunguka Kila kazi ilikuwa kama dirisha linalo niruhusu kuangalia kuangalia ulimwengu kupitia macho ya mtu mwingine Pia maonyesho ya sanaa yalikuwa fursa zuri ya kukutana na watu wenye mawazo yanayofanana mazungumzo na wageni wengine yaliongeza radha ya tukio Kwani kila mtu alikuwa na tafsiri yake kuhusu kazi alizo ziona kubadilishana mawazo kulinifundisha kuwa hakuna jibu moja sahii katika sanaa Kila mtu uona kwa mtazamo wake kulingana na uzoefu wake wa maisha. Zaidi ya hayo maonyesho ya sanaa yalinifanya nidhamini utamaduni na urithi wa jamii. Kazi nyingi zilionyesha maisha ya kila siku. Mila, changamoto na matumaini ya jamii. Hii ilinisaidia kuelewa historia na utambulisho wa watu kwa njia ya kipekee zaidi kuliko kusoma vitabu pekee. Sanaa ilionekana kuwa daraja kati ya zamani na sasa. Kuudhuria maonyesho ya sanaa pia kulichochea ubunifu wangu. Binafsi, niliondoka nikiwa na hamu ya kujaribu kuandika, kuchora, au hata kuangalia mambo ya kawaida. Kwa jicho la kisanii, maonyesho yalinikumbusha kuwa kila mtu ana uwezo wa ubunifu. Na sanaa aifungwi kwa wataalamu pekee Bali ni kwa kila anayadhudu kujieleza Hata hivyo changamoto dogo nilizokutana nazo ni kama kuelewa sanaa ya kisasa ambayo Wakati mwingine uoanekana ngumu au ya kufikiria sana Lakini hata hilo lilikuwa somo Kwani lilifundisha kuwa sanaa aipaswi kueleweka kwa haraka Wakati mwingine inaitaji uvumilivu na moyo.